Majira ninayopenda ni majira ya masika kwa sababu ninapenda kuogelea kwenye mvua lakini ninapenda pia kucheza kwenye mvua. Pia hali ya hewa huwaga ni nzuri sana kwa sababu huwaga nahisi hali ya baridi. Kwa hali ya hewa pia inanifurahisha kipindi cha masika.

Tukio muhimu kwenye maisha yangu ni tukio ambalo nimeweza kujitambua, nimeweza kujua mimi ni nani na nahitaji nini. Lakini pia tukio lingine ni kuwa na familia ambayo inanisapoti, kuwa na watu ambao wapo kwa ajili yangu ninapowahitaji, na kuwa na Mungu katikati ya maisha yangu. Hilo ndio tukio muhimu kwenye kwangu.

Ninawafuata timu ya Simba, ni timu yangu ambayo nimeanza kuifatilia toka mwaka ishirini, ishirini na moja na ninaipenda sana toka siku hiyo nifahamu kwamba kuna wachezaji wazuri, basi na mimi nimekua mfatiliaji wa mechi zao mbali mbali ambazo zinakuwa zinafanyika hapa Tanzania. Napenda Simba.

Ninaweza kushiriki kazi ya kompyuta, niligundua njia hii baada ya kujikuta kwamba napenda mambo ya mtandaoni. Kitu nachokipenda ni Microsoft, lakini changamoto tunazo kutana nazo watu wengi huwanga hawajui na ningependa kubadilisha masomo yaongezwe ili kila mtu ajue.

Kwa kweli sijawai kuhesabu, lakini pale ambapo inatokea ninajisikia vibaya ama ninaona dalili za kuugua. Basi moja kwa moja uwaga naenda hospitali na napima, unakuta labda ni homa, kawaida au uchovu kwa hiyo sihesabugi mara ngapi lakini navosikia dalili uwa naenda kupima.

Nimewai kuona mandari ya mlima Kilimanjaro ambao unapatikana moshi. Nimewai kufika huku ni mandari ambayo kuna kijani, kimeenea, rangi ya kijani, majani yameota vizuri. Kwa hiyo ni mandari mazuri sana kwa mtu ambaye anataka kutembea Tanzania na penda mandari ya Kilimanjaro.

Asubuhi ninavoamka ninapenda kuomba, ninapenda kwenda kuoga pia, kutafuta kifungua kinywa napenda kuamka saa mbili ninachopenda kufanya kabla ya kuondoka ni kuomba lakini asubuh yangu huwaga na itamkia maneno mazuri na maana kama maneno ya baraka na neema katikati ya hiyo siku ambao ninaiendea.

Ninapenda vyote kwa sababu kawaida kama ninapenda kuongea basi napenda pia kuandika. Mimi napenda kuandika pia napenda kuongea. Kwa hiyo ila kuongea kwangu uwaga ni rahisi sana kwa sababu ni rahisi sana kujieleza. Kwa naeza kusema ninapenda kuongea zaidi ya kuandika.

Ndiyo nimewahi kufanya kazi ya kujitolea, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea ndani ya miezi mitano lakini sehemu tofautitofauti, sehemu nyingine ilikuwa ni miezi miwili, mwezi mmoja. Ndiyo nimewahi kufanya kazi ya kujitolea na ni faida kubwa sana kwangu. Kwa sababu nimejifunza vingi sana kuhusiana na kujitolea kwangu.

Najilinda sana na mitandao kwa sababu mtandao umekua saa, hivi matapeli ni wengi, uongo ni mwingi, kwa uwaga ninaendaga kwenye kitu husika ambacho nataka kukifanya mtandaoni. Na hiyo inanisaidia sana kuenda kwenye jambo husika na kuachana na mambo mengine ambayo yanaweza kanitia vitisho huku mtandaoni.

Kuna kipindi nilikua napenda sana mazoezi. Nilikua napenda kukimbia, na kiukweli kukimbia kuna faida kwa sababu unakua na afya nzuri sana. Lakini nina muda mrefu sijakimbia. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba ninapenda kukimbia lakini nina muda mrefu sijakimbia. Ila napenda.

Asubui ninapenda kunywa maji. Maji ndicho kinywaji pekee ambacho ninapenda kunywa asubui. Kwa hiyo ninaweza nikakosa vinywaji vyote lakini maji ninaweza kupata ni kwa urahisi sana na kwa haraka sana. Kwa hiyo napenda maji pekee.

Kusema ukweli, mimi siyo msomaji mzuri sana wa vitabu, lakini kuna baadhi ya vitabu, nimewahi kusoma kipindi nipo shule kama ngoso, kipenzi, kipenzi kitovu cha uzembe. Kuna vitabu vingi ambavyo nimewahi kusoma shule, lakini siyo mpenzi sana wa kusoma vitabu. Kusema ukweli.

Sherehe yangu pendwa ilikuwa ni sherehe ya kufikisha miaka ya kumi na nane. Lakini pia nyingine pendwa ilikuwa kufikisha miaka ishirini. Kwanza zilikuwa sherehe zangu pendwa sana ambazo familia yangu iliandaa kitu kidogu kwa ajili yangu. Kama kunipongeza na kumshukuru Mungu kwa kufikia aaaah kiwango hicho cha miaka kwawe napenda.

Nimewai kupokea zawadi ya gari ambayo nilandaliwa na rafiki yangu au mtu wangu wa karibu ambaye tulikuwa wote kwa pamoja kwa muda mrefu. Tukisapotiana, tukipeana nguvu, tukitiana moyo kwa hiyo akaona anizawadie zawadi ya gari. Hiyo ndo zawadi yangu kubwa ambayo nimewai kuipata katikati ya maisha yangu hadi leo hii.

Nguo ninazo penda kuvaa suruali, ninapokuwa kazini, lakini ninapokuwa kanisani au maeneo ya kuvaa za heshima kidogo. Huwaga na vaaga, magauni, sketi, lakini mara nyingi sana huwaga napendelea kuvaa suruali kwa sababu inanifanya niwe huru, sehemu yoyote.

Kwa kusikilizana, kwa kueleweshana kwa upole, kwa kufundishana, kwa kupendana. Lakini pia katika kushirikishana mambo yanayoendelea kwenye kazi. Kama vitu vikitokea vimebadilika, basi huwanga napendanga sana kushirikishana ili wote tuelewe kinachofanyika.

Kwa siku ya Jumamosi uwaga napenda kutulia na familia kwa kupika chakula cha pamoja, lakini pia kama kwenda kutembea, sehemu tofauti tofauti, lakini kwa siku ya Jumapili huwa napenda sana kuenda kanisani, na baada ya kurudi kanisani basi ninahitaji kupumzika na kufanya mambo mengine.

Huwa natafuta dakika chache za kuenda kusikiliza muziki ambao umetulia au kulala au kunywa maji mengi ili kupunguza msongo wa kazi ili tu pale ambapo nitakua nimetulia basi niendelee kufanya kazi kwa usahihi na kwa uzuri zaidi.

Kusema ukweli ninapenda vyote, lakini mara nyingi huwaga ninakula ugali. Ndio, ugali kama ukiwa na nyama au samaki. Lakini pia wali napenda, napenda kula wali pia. Kwa hiyo naeza nikasema vyote viwili ninapenda kula. Hakuna ambacho kinamzidi mwenzake.

Ninachokiona saa hivi nje ni mawingu ambapo ninaona kwa dirishani. Wakati wa usiku napenda kutazama nyota nje, huwa naziona pia. Lakini pia ninahisi vizuri sana, ninapotazama dirishani inanikumbusha kwamba kuna vitu nje vinaendelea.